Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ili kuweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati ni kupanga kazi zangu kwenye ratiba. Yani ninajua kazi ambazo ninazifanya kisha ninazipanga kwenye ratiba na kwa mpangilio mzuri. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kugawa kazi kwenye sections kidogo kidogo. Ili ninapambana na kazi moja kwanza kisha ninaenda kwa kazi nyingine. Hivyo basi nitaweza kukamilisha kazi zangu zikiwa ndogo ndogo kwa haraka kama si nyingi sana. Kitu kingine ambacho ninakifanya ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati ni kufanya kazi bila distractions. Yani wakati ninafanya kazi zangu nina make sure kwamba hakuna distraction yoyote ambaylo iko pale ambayo ama kizuizi ambacho kitanifanya nisifanye kazi zangu kwa wakati unaofaa. Kitu kingina ambacho ninakifanya ili kumaliza kazi zangu kwa wakati ni kuomba usaidizi. Kikiwa kazi ambayo ninaifanya, hakuna mtu mwingine ambaye ana ujuzi wa kufanya hiyo kazi.Huwa ninafanya kuomba usaidizi ili, aweze kunisaidia na ndio, niweze kumaliza kazi zangu kwa wakati, unaofaa.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri na nafuu ni kuwa na mahusiano mema na wenzako ama wale colleagues wako pale kazini. Ikiwa kuna migogoro, ikiwa watu hawaelewani pale kazini, basi mazingira hayawezi kuwa mazuri sana pale kazini. Kitu kingine ni ikiwa kwamba malipo ama ile payment ya pale kazini iko sawa sawa. Wakati ambao watu wanalipwa kwa wakati unaofaa, mtu analipwa kwa kazi ambayo ameifanya, anaweza kuwa na bidii ama kufanya kazi kwa bidii hivyo basi, anaweza kuwa na manufaa ama kuwa na mazingira mazuri pale kazini. Kitu kingine ambacho kinafanya mazingira yawe mazuri kazini ni mazingira ambayo ni safi yenye afya, mazingira ambayo siyo toxic pale nyumbani unaona, mazingira ambayo si toxic. Pia mazingira mazuri ni kuwa kuwe na kiongozi ambaye anaongoza watu kwa njia inayofaa. Kwa kila kazi lazima kuwe na ule head ama CEO kwa huo wakiteremka kwenye manager mpaka kwenye wafanyikazi wa chini. Kikuwa na watu ambao ama mtu ambaye ni kiongozi mzuri kuna fanya kwamba mazingira yawe mazuri pale kazini na hivyo basi kazi zinaeza kufanyika kwa njia taratibu.

Nina vitu vingi sana ambavyo ninafanya ili kuweza kulinda mazingira. Kitu cha kwanza ambacho ninakifanya mwanzo mwanzo ni kuhamasisha watu ama kuzungumza na watu kwenye jamii ili kuwaeleza njia za kueza kutunza mazingira. Hio ndio njia ya kwanza ambao uneza kufanya ili kueza kwanza kutunza uneza kuelimisha watu. Kitu kingina mbacho ninakifanya ni kuavoid ama kuzuhia kutupa takataka ovyo ovyo. Iwe kwenye mito, iwe kwenye shamba, iwe kwenye barabara. Hakuna ni naavoid kuweza kutapakasha takataka popote mahali popote tu. Kitu kingina mbacho ni nakifanya ili kutunza mazigira ni kupanda miti. Ee, haswa mwaka uliopita. Nimepanda miti mingi sana. Miti huleta mvua. Miti huleta hewa safi. Miti hufanya mandHari yawe shwari. Miti husaidia ndege, wanyama, pia na nyuki waeze kupata vyakula. Miti hutupa kivuli. Miti hutupa mbao ambazo tunaeza kutumia kwa ujenzi. Hivyo basi wakati mtu anapanda miti unaeza kutunza mazingira na pia unaeza kujisaidia ama uneza kujisaidia kwa kutumia miti hio kwa miaka ijayo. Kitu kingina ambacho ninakifanya ni kuzuia kuharibu mito. Iwe ukulima haswa watu ambao wanalima karibu na mito kwa kutumia kemikali ambazo wanaeza kunyunyuzia kwenye mimea. Mimi mwenyewe kitu ambacho nina kifanya ni kuzuia kufanya ukulima kwenye mito. Wakati unafanya ukulima kwenye mito, zile dawa, watu wengi wanatumia kunyunyuzia zile dawa, kisha wanatupa chupa kwenye mto, na mto unakuwa contaminated, maji ambayo watu wanayatumia yako contaminated, kisha wanapata magonjwa badaye. Kitu kingina ambacho ninakifanya ni kutumia ukulima, kutumia mbolea za kiasili. Baada ya kutumia zile kemikali za kununua na tengeneza mbolea yangu kutokana na udogo wa wanyama kama ngombe, mbuzi, kuku. Ule udogo ni wakiasili. Hivyo basi naweza kutunza mazingira. Kitu kiengina ambacho ni nakifanya kueza kutunza mazingira ni kueza kutumia zile ama kulima zile mboga za kiasili ama ile mimea ya kiasili. Mimea kama mihogo, kama viazi vitamu, kama viaazi vyenyewe. Vineza kushikilia ule udongo kwenye shamba. Hivyo basi mchanga hawezi ukabebwa na maji. Kuweza kuzuia kukuza vitu kama maua ambayo yanatumia dawa karibu na watu ni kitu ambacho ninakifanya nazuia kupanda vyakula ambayo vitaeza kuthuru health ya binadamu.